Ndiyo, napenda muziki wa jadi sana. Muziki wa jadi unadhamani kubwa kwa sababu unahifadhi utamaduni na historia ya jamii. Una ujumbe wa hekima, maisha na maadili, hutumia vyombo vya asili kama ngoma, filimbi, zeze na kayamba. Kuleta hisia za umoja na utambulisho. Napenda hasaa muziki wa jadi unaochezwa kwenye sherehe, harusi na matambiko kwa sababu una nguvu na maana ya kipekee.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuweka mpangilio mapema hivi hutengeneza orodha ya kazi za wiki nzima hupanga kazi kulingana na kipaombele zilizo muhimu kwanza hugawa kazi kubwa kuwa kazi ndogondogo kutenga muda wa mapumziko ili kuepuka kuchoka mwisho wa wiki huangalia kilichofanikiwa na kupanga upya ikiwa kuna marekibisho njia hii huniaidia kutumia muda vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi.

Tabia ambayo inanikera sana ni kushindwa kuheshimu wengine kama vile kusema uongo, kudanganya au kutimiza ahadi.Pia ukosefu wa adabu au kutoa heshima kwa watu wenye mawazo tofauti unaweza kuwa wakuchosha Kwa kifupi, napenda watu waaminifu, wenye heshima na wenye ufahamu wa wengine na tabia kinyume na hiyo uhibua hasira kidogo.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuazisha biashara yangu. Wazo hili linavutia kwa sababu linakupa uhuru wa kufanya maamuzi, kutumia vipaji vyako na kujifunza mengi kuhusu uwajibikaji. Nimeona kuwa jambo muhimu ni kuwa na wazo zuri, mpango mzuri wa biashara na subira. Kwa sababu mafanikio hayaji mara moja.

Ndiyo, napiga kura. Pale ninapokuwa na uhakika wa taarifa za wagombea na maswala yanayohusiana. Napenda kupiga kura kwa sababu ni njia ya kuonyesha maoni yangu, kuchangia maamuzi ya jamii na kushirikiana katika maendeleo ya taifa. Kabla ya kupiga kura, ninahakikisha nafahamu sera, mipango ya wagombea na athari za uamuzi wangu ili niweze kuchagua kwa busara.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa njia kadhaa, kuwa heshimu wenzangu kuwahamasisha kushirikiana, kuweka malengo ya pamoja ili kila mtu ajue kinachotarajiwa kushirikiana tarifa na rasilimali baada ya kuzihifadhi kutoa msaada na pongezi wakati mwingine, wanatimu wanasonga mbele. Hii inasaidia timu kuwa na mshikamano yenye ufanisi na yenye motisha ya kufanikisha malengo.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa vitendo na kwa kusikiliza wengine. Hasa kusoma, kutazama video au mafunzo mtandaoni, kuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu, kujaribu kwa vitendo hata nikikosea kidogo maana hapo ndipo na jifunza zaidi, kujurudia na kufanya mazoezi ilikile kinajo chojifunza kikome. Kwa kifupi, hujifunza vizuri zaidi nikichanganya na taria na vitendo.

Napendelea mahali pakimya, mahali tulivu, hufanya akili ifanye kazi vizuri, kutoa umakini zaidi na hunisaidia kufikiri kwa utulivu na kupanga vyema. Lakini pia napenda muziki au kelele za nyongeza kidogo wakati wa burudani au kufanya shughuli za kufurahisha, kwa mfano kucheza au kufanya mazoezi.

Napendelea mfumo wa android, sababu ni kwamba, unatoa uhuru zaidi wa kibinafsi, usawa na programu, kuna programu nyingi zinazopatikana kwa urahisi, uwezekano wa kuunganisha vifaa mbali mbali ni mzuri, ni rahisi kusasisha na kutumia huduma nyingi, mtandaoni, lakini pia, iOS ama Apple, ni mzuri kwa utulivu wake, usalama na urahisi wa kutumia, ila napendelea uhuru na kubadilika zaidi kwa android.

Ndiyo nimewahi kutembelea ziwa na mito Mandhari yake ni ya kupendeza sana. Maji yanayotulia au yanayokoromoka kidogo. Wanyama na ndege walioko karibu na upepo mwanana hufanya mtu ajisikie ametulia na amefurahia asili. Kwa mfano kuoga na kuogelea kwenye ziwa au kutembea kando ya mto kunaleta ufuraha na utulivu mkubwa.

Study muhimu kwa kazi yangu ni kadhaa, lakini muhimu zaidi ni uwezo wa kuwasiliana vizuri, uchambuzi wa taarifa, utaratibu na kupanga muda, kujifunza haraka, ushirikiano wa timu. Kwa kifupi, study hizi husaidia kazi kuwa rahisi, na yenye matokeo bora na yenye ufanisi mkubwa. Kazini.

Na wakaribisha wafanyakazi wapya kwanjia inayojenga uhusiano mzuri na uelewa wa kazi kuwa tayari kuwakaribisha kwa ucheshi, kuwapitia ofisi na mazingira ya kazi Kuwatambulisha kwa timu, kuwapa muongozo wa kazi, kusikiliza maswali yao, kuwahimiza kushirikiana Hii husadia wafanyakazi wapya kujisikia kuwa sehemu ya timu haraka, kuondoa hofu na kufanya kazi kwa ufanisi.

Ndiyo, nahifadhi vitu vya dhamani hata hivyo vitu hivi havihusiani tu na fedha bali pia ni nyaraka muhimu, kumbukumbu za familia au vitu vinavyoniwezesha kufanya kazi vizuri kila kitu cha dhamani huhifadhiwa kwa umakini mahali salama na mara nyingine kwenye hifadhi ya kidijitali pia ili kuhakikisha hakipotei au kuharibika.

Uzoefu mmoja wa kushangaza niliwahi kupata nikujifunza jambo ngumu kisha ghafla nikanieleweka kabisa. Unakwa umehangaika muda mrefu unaona kama haingii kabisa halafu siku moja akili inafunguka na kila kitu kinakuwa wazi. Hisia yake ni ya ajabu sana na ya kufurahisha. Pia kuna wakati wa kukutana na mtu usiye mtarajia akakupa ushauri mdogo tu lakini ukaja kubadilisha mtazamo wako au maamuzi yako kabisa maishani. Huu nao ni uzoefu unaobaki moyoni.

Nahifadhi pesa kwa kutumia njia rahisi lakini zenye nidhamu kueka bajeti ya mapato na matumizi kila mwezi kueka akiba kwanza kabla ya matumizi mengine kutumia akaunti ya akiba au chamas, circles kuepuka matumizi ya lazima yasiyo ya msingi kueka malengo ya kifedha, mfano, dharura, elimu au uwekezaji Kwa kifupi, nidhamu, mpango na uvumilivu ndio siri za kuhifadhi pesa vizuri.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni huu, jifunze kusikiliza na kuuliza maswali, usiogope kuuliza unapakuwa huelewi, kuwa na nidhamu au muda mzuri, fika kazini kwa wakati na heshima taratibu, kuwa mwenye mnyenyekevu na tayari kujifunza, usijione unajua kila kitu, fanya kazi kwa bidii na uaminifu, hata kazi ndogo ifanye kwa moyo wote, jenga mahusiano mazuri kazini, heshima na ushirikiano hufungua milango mingi, Panga malengo yako mapema ujue unataka kufika wapi katika taaluma yako Kwa kifupi, uvumilivu kujifunza kila siku na tabia njema ndio vinavyojenga mafanikio ya muda mrefu.

Kipawa changu kikuu ni kujifunza haraka na kueleza mambo kwa uwazi. Hii inamaanisha nina uwezo wa kuelewa mada ngumu kwa haraka naweza kueleza kwa maneno rahisi ili wengine pia waelewe. Ninapenda kuchambua na kutatua matatizo. Pia nina kipawa cha kuandika au kuwasilisha mawazo kwa mtindo mzuri. Kwa kifupi, kipawa changu ni kuunganisha akili kuewelewa na mawasiliano kwa faida ya kila siku.

Harufu ninaipenda zaidi ni harufu ya asile na safi kama vilani, harufu ya maua kama waridi, jasmini au lavenda, harufu ya hewa safi baada ya mvua, harufu ya chakula kili choiva vizuri, harufu ya chai au kahawa. Kwa kifupi napenda harufu zinazofanya akili kuwa tulivu, furaha na zenyekumbukumbu nzuri.

Ningependa kuwa na uwezo wa kusoma mawazo au hisia ya wengine kwa urahisi sababu ni kwamba ungewezesha kuelewa watu vizuri zaidi na kushirikiana kwa urahisi Inge usaidia kutatua migogoro haraka kabla ya haijazidi Ingeifanya mawasiliano na uongozi kuwa rahisi na wenye tija. Pia ungekua muhimu sana katika kusaidia wengine kwa ushauri au msaada. Kwa kifupi ni uwezo ambao ungechangia uhusiano bora, ufahamu mzuri na msaada wa haraka kwa jamii.

Mimi hufanya mazoezi asubuhi. Asubuhi mwili umelala na kuanza kazi mpya. Hivyo mazoezi husaidia kuamka na kuongeza nguvu. Hutoa umakini zaidi na motisha kwa siku nzima. Husaidia kuthibiti mwili na afya kabla ya shughuli nyingi. Kuanza hata hivyo wengine hupendelea jioni ili kupumzika na kuondoa msongo baada ya kazi.

Mara nyingi, nachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi ni liyo nayo. Kwa kawahida, nachaji asubuhi kabla ya kwanza kazi, ile kuhakikisha kinanguvu za kutosha siku mzima. Wakati mwingine, nachaji katika mchana ikiwa nime kuwa nikitumia sana au kwa kazi mzito mtandaoni. Hii kusaidia kuhakikisha kifaa kinaendelea kufanya kazi bila kukatika na hakita zidi kuharibika kwa kuhishi ya betri.

Msimu ninaopenda zaidi ni msimu wa vuli sababu ni kwamba hewa huwa tulivu na yenye joto la wastani. Si baridi sana wala moto sana. Mandhari hubadilika kama majani kubadilika rangi na hujenga hisia za amani ni wakati mzuri wa kutembea kufanya kazi nje au kufurahia asili. Pia inatoa nafasi ya kujiandaa kwa vipindi vipya kama shule au kazi mpya. Hata hivyo, kiangazi pia ni kizuri kwa shughuli za nje na burudani ya maji.

Wakati wa baridi kali, hufanya mambo haya ili kujilinda na kuwa na faraja. Kuvaa nguo nzito na za joto kama koti, glavu na kofia, kunywa vinywaji vya moto kama chai, kahawa au supu, kukaa nyumbani au kwenye sehemu yenye joto, hasa ikiwa kazi haihitaji kutoka nje. Kufanya mazoezi madogo ndani ya nyumba ili mwili usikose moto, kujiepusha na maji baridi au hewa kali mara nyingi. Hii husaidia mwili kudumisha joto kuzuia baridi kupenya na kuepuka maradhi.

Napendelea baridi kidogo kuliko joto. Baridi kidogo hufanya mwili kuwa makini zaidi, usingizi unakuwa mzuri na shughuli za nje kuwa rahisi. Joto kali, mara nyingi huleta uchovu na kuifanya kazi kuwa ngumu. Hata hivyo, baridi sana pia si nzuri. Kwa hivyo, napendelea joto la wastani au baridi nyepesi. Kwa kifupi, hali tulivu na yenye joto la wastani ndiyo napenda zaidi.

Wakati ninapohisi wasiwasi, ufanya mambo haya ile kuthibitisha hisia na akili. Kufuta pumzi polepole, kuandika au kuzungumza, kuchukua mpumziko au kutembea, kuzingatia suluhisho badala ya kuwalalamika, kusahau kidogo na kufanya kitu kinachofurahisha kama kusoma, kusikiliza muziki au mazoezi madogo. Hii usaidia kupunguza shinikizo la mawazo, kurudi kwenye utulivu na kufanya maamuzi bora.

Ninajenga mahusianu na wafanye kazi wengine kwa njia zinazojenga imani, heshima na mshikamano. Kuwa mwenye nikevu na mwenye heshima kushugulikiana kila mtu kwa tabia nzuri. Kwasikiliza kwa makini, kushirikiana katika kazi, kutoa pongezi na kushukuru, kushirikiana nja ya kazi kidogo. Hii husaidia wafanye kazi kujisikia kuwa sehemu yatimu, kuwa namotisha na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Mchana napendelea kula chakula kinachonipa nguvu za kutosha lakini si kizito sana. Chakula cha mchanganyiko kama wali, mchele au ugali na mboga na proteini kidogo, nyama samaki au mayai, saladi au mboga za kikaboni, sandwich au mkate wenye lishe. Mara nyingine, supuni ya wali au mchele na mboga na kikombe cha maji ni chaguo la haraka lenye nguvu kwa kifupi na pendelea chakula cha mchana kinachonipa nishati bila kunilemea.

Wakati ninafurahia, hujifurahisha kwa njia zinazo, ongeza furaha na utulivu wa akili, kuseka na kucheka na marafiki au familia, kusikiliza muziki au kucheza kidogo, kutembea au kuwa nje, kushiriki chakula au vinywaji vya furaha, kushughulisha na hobi. Kwa kifupi, napenda kufurahia kwa kushirikisha wengine na kufanya mambo yanaongeza moyo wa furaha.

Napenda aina ya filamu ambazo zinachangia kufikiria, burudani na hisi ya nzuri. Mfano, filamu za kuchikesha, filamu za kusizimuwa, filamu za kihistoria au za kuelemisha, filamu za kihisia, filamu za kisayansi. Kukifupi, napendelea filamu ambazo zinachanganya, burudani na kitu cha kujifunza.

Napendelea kuamka na jua sababu ni kwamba kuamka na jua kunanisaidia kuanza siku kwa nguvu na motisha hewa ya asubuhi na mwanga wa jua husaidia akili kuwa makini ni rahisi kupanga siku na kufanya kazi kabla ya shughuli nyingine kuanza Hata hivyo kuepuka kulala usiku sana pia ni muhimu ili mwili upate usingizi wa kutosha, hata kutosha na kuamka kwa urahisi.

Ndio, nasoma gazeti, husaidia kubaini habari za ndani ya za kimataifa, kufahamisha kuhusu siasa, uchumi na maendeleo ya jamii, hutoa makala za elimu, burudani na mtazamo wa taaluma, wataalamu, husaidia kuboresha uelewa wa mambo yanayozunguka dunia. Kwa kawaida, napendelea gazeti la kila siku au mtandaoni kulingana na urahisi wa kupata habari.